Napenda kucheza mchezo wa crossword ambao niliitoa huko mtandaoni. Mchezo huu uko kwenye simu yangu na hivyo nachezanga hiyo crossword kila ambapo nikona wakati. Crossword ni mchezo mzuri kwani unafanya uchemshe bongo kwa kutengeze majina ambayo ni ngumu na pia majina ambayo ni rahisi Crossword inakusaidia kuwa na matamshi mzuri na inakusaidia kuwa mtu anaye elewa jinsi matamshi yana andikwa.

Chakula ambacho na kila maramingi mchana ni wali au mchele. Mchele tunakula sana sana mchana kwa sababu hatuhitaji nguvu nyingi kwa siku. Kwasababu tunatembea tembea na tunapunguza uzito tunahitaji chakula kama mchele. Mchele nyumbani au kazini sisi huila kwa maharagwe, kwa pilau au kwa nyama, matumbo, dengu na vinginevyo. Mchele ni rahisi kutengeneza kwa sababu kwa mfano unapo tengeneza mchele au wali mweupe, unaweka maji kwenye sufuria, kuweka mafuta na chumvi na kisha kutia mchele wako. Hiyo inakupea mchele au wali mweupe na hiyo njia rahisi sana ya kupika huo mchele.

Kwa kuwatia moyo wenzangu na waongelesha na kuambia mambo ambayo wanapitia itakuja kuisha na wasaidia pia kutatua jambo ambalo lilimewavunja moyo na pia napeana mda wangu na wakati wangu kwa kuwasaidia kwa mambo ambayo ya nawalemea na nawapea mawaitha pia.

Nguvu zangu kazini ni hizi, nina nguvu ya kubuni njia mpya hapo kazini na hivyo njia hii inaeza kuleta suluhisho nyingi kazini. Mbinu hii yangu inanisaidia pia kwa kuleta suluhisho za haraka na hivyo hasara haipatikani kazini na hivyo kazi inaendelea vizuri na faida inapatikana kazini.

Nilipenda somo la hesabati. Hesabu ni mzuri sana wakati unaipenda kwani utakuja kuielewa. Hisabu inatumika kila mahali shuleni. Hesabu inatumika kwenye kemia, physics geografi na pia historia. Kwa hivo ukipenda hesabu, utaweza kutatua mambo mingi hapo shuleni. Kwa hivyo mimi napenda hesabu kwa sababu hesabu inasaidia kila mahali duniani.

Mchezaji ambaye mimi napenda sana, anaitwa Bruno Fernandes. Bruno Fernandes anayechazea timu kubwa ya ulaya ambayo ni Manchester United. Kwenye timu hii, Bruno Fernandes anaipea kujulikana kwa magoli na uchezaji mzuri. Anaipea points timu hii kila wakati ambapo wanacheza. Na mpenda mchezaji huyo Bruno Fernandez kwa sababu anapo shinda anafanya ucheshi na inanifuraisha sana.

Ndio, ninafikiria kuanzisha biashara yangu. Biashara yangu ambayo nataka kuanzisha ni biashara ya vipuli na loko za milango. Biashara hii nimekua nikifikiria miaka tatu iliyopita na nimefanya mipangilio na utafiti huko mtandaoni. Biashara hii natapanga kutafuta hizi loko kutoka China. Mjini China, kuna loko za aina nyingi sana na pia kuna loko zenye teknolojia nzuri sana. Kwa hivo mimi, ninaongea na wachina kutoka hapa nchini ambao wananieleza na kunionyesha loko za kisasa. Biashara hii natamani kuieka kwanza kwa mji mmoja ambapo nitakuwa nikiuza na kutengeneza kujulikana. Baada ya miaka tano, natamani kuwa na matawi kama tano hivi kwa majiji zingine.

Usiku kabla ya kulala, mimi huenda chumbani changu cha kulala, nahakikisha kwamba kwanza nimeoga mwili kuosha uso na kifanya usafi wa uso wangu na kutumia mafuta ambayo spesheli ni ya uso mwiahowe mimi huchukuwa kitabu ambacho ninakisoma kwa sasa nakisoma na pia napitia kurasa kidogo za bibilia na kisha mimi huenda bangotini na kuomba Mungu na kushukuru kwa siku hiyo iliokua mzuri. Kisha mimi hulala.

Mimi napenda kuwa pahali ambapo kuna mazingira ya maji mingi na miti mingi na pia wanyama. Mahali ambapo pia kuna bahari na maji mingi. Mahali hapa nilipotaja, mimi hupenda kuenda wakati nasikia niko na msongo wa mawazo na baada ya kutembelea hapo mahali. Mimi husikia wasiwasi na hofu imeisha. Mito na maji mingi yanapo gongana na nchi yanasaidia kupunguza wasiwasi kwa akili na inasaidia kuendeleza maisha na upole bila wasiwasi. Ni muhimu kila mmoja anapopata nafasi atembelee mahali kuna mto mkubwa ziwa na pia kama unaweza pata vile unaeza kwenda baharini ufike baharini na kuangalia tu maji yakigongana na nchi na utasikia amani isiyoeleweka.

Mimi hupendelea kuandika. Kuandika ni mzuri sana sana kwangu kwa sababu ninapoandika ninapata kumbukumbu ya kitu ambacho niliandika. Kwani akili yangu hukua na picha ya kitu ambacho niliandika. Kuandika pia ni muhimu kwangu kwa sababu wakati nasikia nikobna msongamano wa mawazo. Ninaandika chini kwenye kitabu changu cha siri mambo ambayo yananisumbua na wakati namaliza kuyaandika nahisi nimepunguza hiyo uzito wa wasiwasi ama uzito wa hofu. Kuandika ni muhimu sana wakati pia unaposoma bibilia, kwani inakusaidia kuelewa kitu ambacho umesoma ama fungu ambalo umesoma. Kuandika inasaidia pia wakati unapofanya mtihani, unaposoma, topiki, ukiandika kwa udogo hutasahao wakati unapokwenda kwenye chumba cha mtihani, kwani utakumbuka vile vitu vidogo vidogo ulivyoviandika na kwa hivo kutakuwa na mtiririko wa kitu ambacho utaandika kwenye hizo point.

Wakati wa bure wangu, mimi hutumia hivi. Nikiwa na wakati mkubwa wa bure, mimi hupanga safari na kwenda kwenye safari ya huko porini. Mara mingi mimi huenda safari huko Savo. Savo kuna wanyama wengi na kuna vitu mingi vya kujifunza kwa maana ya wanyama walio porini. Wakati mwingine pia mimi hutafuta kozi ndogo ndogo na kama sina wakati mingi kama vile wiki mbili au wiki moja, ninafanya hizo kozi kidogo kidogo na kujisaidia mimi.

Rafiki yangu wakaribu sana anaitwa Lucia na pia sisi kwa ucheshi umuita Jiji. Rafiki huyu tulipatana tukiwa wachanga sana kama miaka nane hivi. Rafiki wetu ulitokana na wazazi wetu wakike kuwa marafiki. Rafiki huo hivi sasa ni wamiaka ishirini na kitu kuenda juu. Rafiki huyo wangu, Jiji, na kumbuka wakati tulivo kuwa wadogo, tulikuwa tukicheza michezo pamoja na tulikuwa tunapedana sana. Kila wakati kwa mwezi au hata maramoja kwa wiki mbili, mimi na rafiki yangu sisi upatana kwenye hoteli, kujuliana hali kwani maisha, inaenda mbio sana na hivo wakati mwingi hatupati wakati wakupatana. Tunapo patana sisi ukumbuka na shida tulio pitia wakati tulipo kuwa wachanga, changamoto ambazo tulipitia sisi pamoja na wazazi wetu na ndugu zetu. Rafiki huu yu nampenda kwa sababu kwa mambo ambayo mimi ufanya, yeye hu ni pia sapoti. Yeye hu nipa bega pia lakulilia wakati ninapo kuwa na shida na pia mimi ufanya hivyo hivyo kwa ke. Rafiki kwa maishani ya mtu ni muhimu sana kwa sababu rafiki baada ya ndugu na jamaa ndiye unaye enda kwa ke akusaidie kwa mambo yeyote uliyonayo.

Ningependa kuwa na uwezo wa kusoma fikira ama kusoma jambo ambalo mtu anataka kulifanya. Uwezo huu ungenisaidia kuepukana na marafiki au watu ambao ni wanafiki na watu ambayo hawanitakii mambo mazuri. Ningependa kutumia uwezo huu kwa kujua walionitakia pia mazuri na kuwakaribisha kwenye maisha yangu kwa mkono mkunjufu.

Kwa jamii yangu, natoka mahali kuna kiangazi kiasi. Hapo kwa jamii yangu, mimi na wasaidia kwa kuchimba kisima kwenye shamba ambalo ni lauma. Kisima hichi, kinatumika na kila mtu kwenye hiyo jamii yangu. Kisima hiki, kinasaidia kupunguza safari ndefu ya watoto na wamama kuenda huko mtoni. Kisima hiki pia kinasaidia watoto wapate mnda mwingi wakukaa vitabuni na pia kucheza na kuwa watoto. Kwa kusaidia jamii yangu pia, kisima hiki kinasaidia pia kupata maji mazuri safi na hivyo kupunguza safari za kuenda na kurudi kutoka hospitalini. Kisima hiki pia kinasaidia jami yangu kupanda chakula ambacho ni chaharaka na kisha kuuza na kupata manufaa kwao.

La, mimi sivai miwani, lakini niko na shida ya kuona mbali. Shida hii mimi huikinga ama huizuia kidogo kwa kutumia vioo ambavyo vinarekebisha taa inayotoka kwenye simu. Pia usiku ninapoendesha gari langu, mimi hutumia hayo miwani kwa kupunguza mataa ya magari ambayo humulika sana wakati huo wa usiku. Miwani ni mzuri kwa sababu inakusaidia kuona na hivyo huwezi fanya makosa kubwa kama kugonga abiria wanaosafiri kwenye mguu barabarani na pia huwezi fanya makosa kazini unapoandika maandishi kwenye kompyuta.

Rangi ambayo mimi naipenda ni rangi nyeupe. Rangi nyeupe ni mzuri sana kwa mavazi na pia kila mahali ambapo unataka ama unahitaji usafi. Rangi hii hunikumbusha amani. Rangi hii hutumika sana kwa bendera za hapo duniani na mahali kwingi kuashiria amani. Namiliki vitu mingi ambavyo ni vya rangi hiyo nyeupe kama vile taulo za kuogea, taulo za kujipanguza na pia taulo za hapo jikoni. Nyumbani mwangu pia kuna rangi nyeupe mahali kwingi sana kwani sakafuni nimeweka tiles nyeupe kila mahali chini. Rangi nyeupe pia naitumia kupaka ukuta kwa sababu inasaidia kufanya nyumba kuonekana kubwa na inasaidia mwonekano wa kuonekana safi. Rangi hii nyeupe inanifanya nihisi kuwa msafi na inafanya nihisi kuwa naonekana zaidi. Rangi hii mimi huiona mara nyingi kwenye hospitali na hoteli za huko pwani.

Nina kipawa cha kuchora picha mzuri. Kipawa hiki nilikigundua wakati nilipokuwa mchanga sana. Mzazi wangu alipogundua kipawa hichi changu. Alinichukua shule ya ufanisi wakati nilipokuwa mdogo sana. Katika hio shule, nilipata wasanii wengine kama mimi waliokuwa wachanga na wanajua kuchora. Kipawa hiki kimenisaidia kupatana na watu mashuhuri duniani kama vile viongozi wa nchi ambao mimi huwachora vizuri na kuwapelekea hizo picha na kwa kuzitengeneza kuwa mzuri kwenye nyumba zao.

Mafunzo ambayo mimi hupata kazini ni kwamba kwanza ni kuwe mtu mwenye heshima na wakati ninapo dumisha heshima na mimi pia napewa heshima hiyo. Pili ni kuhakikisha kwamba sipo mahali ambapo nilianzia na kwamba ninakuwa. Tatu ni kuhakikisha kwamba malengo ambayo niliweka naweza kuyafikia na kuyatimiza. La mwisho ni kuhakikisha kwamba kila wakati ninapanga kazi naikamilisha kwa kufanya bidii na kutia maanani kwenye kazini hiyo yangu. Na mwishoe nitapata mafanikio na kuendelea vizuri.

Ningependa kujua kucheza mchezo wa gofu. Mchezo huo hunikalia kuwa mchezo wa kufani sana. Mchezo huo hunishangaza jinsi wachezaji wanavyopiga huo mpira wa gofu na kwa nini wanalenga shimo hiyo. Kwa nini kila wakati wanalenga kwenda njia tofauti, sielewi kwa nini wanafanya hivyo na ningependa kujua jinsi ya kucheza huo mchezo wa gofu. Mchezo wa gofu ni mzuri kwa sababu unapata kujua marafiki wapya na pia unapata kupata network mzuri ya watu walio huko juu.

Chumba ambacho mimi nakipenda nyumbani ni chumba cha jikoni. Jikoni ni mahali pazuri sana. Jikoni ni mahali ambapo roho ya nyumba ipo. Kwa hivo, unapojenga nyumba, jenga jikoni kubwa na jikoni lenye manufaa. Hakikisha kwamba jikoni hilo, kila kitu ambalo unaweka kwenye hilo jikoni, kinaeza tumika na kurahisisha kupika ama vitu vinavyoendelea jikoni kuwa vya rahisi. Ninapendelea chumba hicho kwa sababu chumba hichi kinaleta kila mmoja wa familia hapa. Kila moja kwenye familia lazima ale na anywe. Kwa hivo kuanzia baba hadi watoto kila moja lazima apate masaa kadhaa kwenye jikoni kwa ajili ya kutafuta kinywaji ama kitu cha kula. Shughuli ambayo tunafanya jikoni sana sana ni kupika kuandaa mamkuli na chakula kitamu zaidi. Kwenye jikoni ambapo tunapika, sisi huhisi ni wakati wetu wa kujuana na kujuliana hali. Kwa hivo jikoni maongezi mingi huendelea wakati tunapopika. Mimi nikiwa jikoni nahisi vizuri kwani najumuika na familia yangu na nahisi furaha kwani tunapata muda wa kuongea mambo ya siku na jinsi siku ilivyotupeleka sisi wote.

Programu kwenye simu yangu ambayo mimi hutumia kwa kila siku ni programu ya Whatsapp. WhatsApp ni muhimu sana kwa sababu naweza kuzungumza na familia na jamii zangu ambao hawayuko ndani ya nchi ninayoishi. Programu hii hunisaidia pia kurekodi sauti yangu na kutumia watu kule mashineni ambao hawaezi kuelewa jinsi ya kuandika. Programu hii inanisaidia sana pia kwa kuzungumza na wenzangu ambao waliotengeneza 'group' na hizi vikundi hutumika sana sana kwa mawasiliano na kusaidia kupata ufahamu na kupata maneno ambayo yanaendelea kwenye hizo vikundi. Kuna vikundi kadha wa kadha kama vile vikundi vya kazi, vikundi vya estate, vikundi vya kanisani na vikundi vya michango na pia vikundi vya harusi. Hiyo programu ya Whatsapp ni muhimu sana kwa kila mmoja duniani.

Wazo ambalo mimi utembea nalo kila siku ni kwamba kila siku ni tofauti na yalio nitendekea jana hayatatendeka leo. Wazo pia lingine ambalo mimi hutembea nalo kila siku ni kwamba siku haifanani na kwa hivo nitie bidi kwa hii siku na nitapata matokeo mazuri. Kila siku nakuwa na moyo wa kuangalia uzuri na siangalii ubaya. Kila siku natembea kwa huo moyo ili niweze kufanikisha vitu ambavyo au lengo ambazo nimeweka kwa kila siku kazini na pia nyumbani.

Naweka neno siri kwa kutumia two-step verification ambayo inanisaidia kujikinga kutoka kwa wakora wanaotaka kuingia kwenye mitandao yangu ama kwenye banki yangu. Neno siri yangu pia nahakikisha kwamba sihitaji ama kuiambia mtu yeyote kwani uyo mtu anaeza ingia kwenye banki yangu ama kwenye mitandao yangu. Nenosiri yangu pia nahakikisha kwamba ninapoitengeneza ama kuiunda kwamba haina jina langu au siku niliyozaliwa. Nahakikisha kwamba haina chochote ambacho kinanifanana na majina na siku niliyozaliwa. Pia nahakikisha nambari hiyo iko na namba na iko na karakta zinginezo ambazo sio namba na sio neno.

Kwa kupata mawasiliano mazuri kazini, lazima kuwe na heshima. Wakati kuna heshima, unakuwa na njia pambe na hizi njia inamaanisha kwamba, unayezungumza naye kama anakuheshimu nawe unamheshimu kutakuwa na maelewano nzuri zaidi. Kwa kuwa mtu mwenye hisia. Kwa kuwa mtu mwenye hisia, elewa wakati mfanyikaji mwenzako labda amepata msiba, kazini na anaporudi anzia kwanza kwa kujua hali yake na unampa pole kwa huo msiba. Na hivo tena kuendelea na kazi. Pia kuwa mtu wa kufanya kazi kama timu. Wakati kila mtu ako kivyake, kazi iezi endelea vizuri. Na ivo wakati mnafanya kazi kama timu mnapata faida mzuri.

Ndiyo, mimi natumia video kwa mawasiliano sana. Natumia video kwenye zoom huko kazini wakati nafanya mkutano na wenzangu na pia wakubwa wangu. Pia mimi hutumia mawasiliano ya video kwenye simu yangu ya rununu kwenye programu kama vile WhatsApp. Huko kwa WhatsApp, naweza kuzungumza na rafiki na jamaa zangu ambao walio mbali au inje ya inchi. Kwa kuwasiliana kwa hiyo video, inanisaidia kwa kupunguza umbali na inanisaidia kuhisi kama ninao zungumza nao wako hapa karibu na mimi. Kwa kuzungumza kwenye video unaeza kuona hisia za mtu na unaeza jua yule mtu ama amekasirika, ako na huzuni ama analia na hivo unaeza eza kumfariji na kujua jinsi ya kuzungumza naye. Mazungumzo ya video ni mzuri sana na inasaidia kupunguza umbali na inaisaidia kuleta kuelewana.

Mimi nahisi kwamba ni sawa kusubiri kwenye mstari. Kwani kusubiri kwenye mstari inakuonyesha kwanini mwingine alikuja mapema na kwanini mwingine alichelewa. Wakati mnapanga mstari inaonyesha usawa. Kumaanisha kwamba yule aliyetangulia atapata huduma wa kwanza na yule aliyekua wamwisho atapata huduma wamwisho. Na hii uweka usawa na inapunguza ugomvi. Mimi sipendi kuenda mahali ambapo huduma inafanywa kwa jinsia ama kwa kubagua watu. Mimi nahisi wakati watu wanapiga mstari, kuna usawa na kila mtu anapata haki yake na kila mtu anapata usaidizi, anaofaa na anasaidika na kisha kwenda nyumbani a kiwa na furaha.

Napenda kulala mapema kwa sababu niko na majukumu kesho yake yanayo ni ngojea. Kulala mapema inakusaidia kwa sababu unaweza kupata masaa nane yaliyo kubalika na daktari. Masaa hiyo nane ukilala inakusaidia afya yako kwa kupunguza msongo wa mawazo na pia inakusaidia kwa roho yako kupungua kupiga. Hivi unaokoa roho yako unapunguza kuwa na msongo wa mawazo na unapunguza ugonjwa wa kupandisha damu. Kwa hivyo, mimi huamka nikiwa nimelala na nimeishwa na uchovu wote na naeza kufanya kazi za kila siku bila kuhisi usingizi tena. Mimi napenda kulala mapema kwa sababu inaniondoa kwenye vitu nyingi za dunia zinazo endelea usiku.

Na shiriki hivi katika jamii yangu. Jamii yangu ni jamii ambayo iko mwisho wa nchi ninayo ishi. Jamii yangu ni ngumu kupata maendeleo kama vile maji barabara na pia kuona daktari. Kwa hivo, wakati moja kwa mwezi, mimi huleta na kuandika daktari kutoka huko mjini, anawatibu wagonjwa walio na presha na wagonjwa walio na ugonjwa wa sukari. Anawasaidia kuweza kujua jinsi ya kutatua shida hii na jinsi ya kuendelea kuishi na shida hii kwa watu wote walio wakongwe kwenye jamii yangu. Jamii yangu hufurahia sana kwa hii muda na kazi ninaowafanyia na wao hunishukuru sana kila wakati ninapo leta madaktari. Madaktari hawa wanapenda pia kusaidia jamii na hawa madaktari ni marafiki zangu nilio soma nao kwenye chuo kikuu.

La, mimi sisomi gazeti kabisa. Naona kusoma gazeti imepitwa na wakati kwani kwanini unabeba karatasi, kwenda kusoma mahabari na wakati teknolojia imepanda na kufikia mahali unaeza soma, gazeti kwenye simu. Mimi husoma gazeti hilo ama atiko ile nayohitaji kwenye simu yangu na kwenye kiti changu. Na hisi kwamba gazeti imepitwa na wakati na sasa tunafaa kuitikia teknolojia na kusoma yanayatokea kwenye mitandao ya kijamii na kusoma pia hiyo gazeti kwenye mitandao ya kijamii. Hii inakuokoa gharama ya kuenda kununua na pia inakuokoa muda wa kuenda kununua hiyo gazeti huko madukani. Na pia inapunguza uchafu kwenye mazingira, kwani makaratasi inaleta kemikali.

Nina uhusiano mzuri na wazee wangu sana sana wazazi wangu. Ni vizuri kuwa na mahusiano mazuri na wazazi au wazee wa kwenyu. Kwa sababu wazee hao wako na maarifa na wako na ujuzi mwingi ambao wanaweza pitisha kutoka kwao na kwenda kwako na pia wewe upitishe ujuzi hii wa manufaa kwa watoto wako. Wazee ni wazuri sana kwa sababu wanasaidia jamii isitoke kwa mipaka ya vile walivyo funzwa na wazee wao. Ni vizuri kwenda wakati unalemewa na msongo wa mawazo, kwenda kwa wazee ili wakusaidie njia utakayoenda. Wazee ni muhimu kwenye jamii kwa sababu wao huona maono ya mbele kuliko wale watu wachanga.

Filamu ambayo mimi naipenda, iko kwenye Netflix na inaitua Handsmith's Tale. Filamu hii ni filamu inayoelekeza fiction. Wakati wa kwanza mimi nilipo ona filamu hii ilikuwa mwaka jana. Na niliipenda sana kwani filamu hii inaongelea kuhusu mwanamke. Na juu mimi ni mwanamke na furahia kila kitu ambayo inaongelea. Filamu hii inashiria jinsi dunia itakavyo badilika na jinsi watu watakavyo kosa uzazi na kwa hivyo kwa kukosa uzazi wanawake watapata dhulma nyingi kwa kindimizwa na kuuliwa na kufanywa vikaragosi. Mtu ambaye aliniambia kuhusu hii filamu ni mwenzangu ambaye anaitwa jiji na alihakikisha kwamba nimeenda na kuweka kwenye kompyuta yangu programu ya Netflix ili nione hiyo filamu. Naipenda sana kuiangalia kwa sababu inanipatia motisha kwani wanawake wenye kipindi hiyo wanaweza kupitia mambo mengi mazito sana lakini mwishowe wao hutokea kuwa washindi.

Mimi napenda kula mboga ya managu. Mboga ya managu upatikana ya kwa kiasiri ya huku Afrika na sana sana Afrika mashariki. Mboga ya kienyeji ni tamu sana na pia inaonja ukali wa mbali ambao ni mtamu. Mboga hiyo ya kienyeji ya managu inaeza liwa kwa vitu vingi sana. Mboga hiyo inaeza liwa kwa wali, kwa nyama na pia inaeza liwa kwa ugali na mayai na nyama. Mboga hiyo ina matumuni mingi kwa mwili kwani inaongeza madini mingi kwenye mwili na pia inaongeza damu. Mboga hii nina kula kwa wiki mara mbili takribani. Mboga hii naipenda kwa sababu mahali ninapoishi naeza kuipanda na inamea vizuri sana na pia mboga hii inapatikana kwa bei nafuu huko madukani.

Napendelea mtu ambaye amenyoa ndevu. Kwa nini napendelea mtu ambaye amenyoa ndevu? Ni kwa sababu mtu amenyoa ndevu anakaa kuwa mwenye kuangalia usafi wake, pili mtu mwenye kunyoa ndevu anakaa vizuri na anakaa mstarabu. Kwani ndevu na uso na mavazi ni muonekano mzuri sana kuonekana ukiwa wa usafi. Kwa hivyo unapo tembea kwa watu ama unapo jiangalia, hakikisha kwamba huna nywele ambazo ni za kukaa vibaya kwenye ndevu na pia kwenye kichwa. Nywele nyingi kwenye ndevu zinaashiria, uchafu na pia kujiachilia. Kwa hivo hakikisha kwamba nywele zako za mwili sio refu na pia ni fupi kwa sababu zinasaidia kwa usafi na kuondoa wadudu amba wanaweza jificha kwenye nywele hizo.

Ndiyo, nimewahi jaribu siku moja kujifunza kupiga gitaa, lakini wakati huo nilikuwa na jifunza kupiga gitaa, pia nilikuwa na jifunza jinsi ya kuimba nikipiga gitaa. Ni kazi ngumu sana kuja kupiga gitaa wakati unapoimba, kwani akili yako inabidi iweze kufanya vitu mbili wakati mmoja. Kupiga gitaa ilinilemea kwa sababu ilikuwa nahisi uchungu vidole zangu ni napo piga hizo gitaa. Gitaa ni kifaa mzuri sana kwenye muziki kwani huongeza utamu wa wimbo.

Mkate ambao mimi hupenda ni mkate wa chapati. Napenda chapati kwa sababu ni ya kiasili ya kutoka hapa East Africa. Hiu mkate unaundwa hivi. Unaeka unga wako vikombe unavyo hitaji pili unaweka viungo vyako kama vile skari kidogo chumvi na mafuta kidogo. Unakoroga na kuhakikisha kwamba vina shikana vizuri kabisa. Mwisho, unatia hiyo majiyako moto uliochemusha kabla uwanze kuchanganya. Unachanganya na mkono na kukanda na kuhakikisha kwamba unapata musikumano ulio mzuri sana. Unakata kipenge kidogo na kueka kwenye sakafu na kugeuza geuza mpaka ipate duwara shepu. Wakati inapata hiyo shepu, unaweka kwenye pani yako yenye moto na kugeuza kwa kupaka mafuta na mkate huo unaweza ula kwa kulia nyama maharagwe ndengu na zinginezo napenda huo mkate wa chapati sana kwani unatumika sana sana kwa nyumba yangu.

Kwa kupunguza matumizi ya plastiki nyumbani, nahakikisha kwamba tunapo tumia vyombo, nahakikisha kwamba hatutumii plastiki kwani plastiki ikona kemikali mbaya sana. Kwa hivyo nahakikisha watoto wote na watu wakubwa wanala kwa sahani zao maalum za glasi. Plastiki pia napunguza kwa kuwakota nje kile ambacho nicha plastiki na kueka kwenye taka jala taka lenye plastiki ambayo huenda na kugeuzua tena kuwa plastiki. Plastiki pia kwenye kazini tunahakikisha kwamba hatunywi ama hatubebi chakula kuenda huko ofisini na vitu ambayo ni plastiki ila tunatumia mikebe ya glasi ambayo tunaweza kuenda na kurudi nayo nyumbani na kutumika kwa siku zinginezo.

Wiki yangu ya kazi naipanga siku ya jumapili. Siku hiyo mimi huipanga hivi. Napanga kila vazi na kuliweka kando kwa sababu sitaki wakati naamka asubuhi kufikiria jinsi nitakavyo valia. Siku ya wiki pia naipanga kwa hiyo siku ya jumapili jioni mimi huangalia barua pepe ni lizo tumiwa na kwa hivyo napanga kazi yenye ambayo ni muhimu sana mpaka kwa kazi ambayo si muhimu sana. Napanga kazi kwa kulingana na masaa naanzia na ile kazi mzito namalizia na ile ndogo. Hivi inanisaidia kuhakikisha kwamba nimefanya kila kazi na hakuna kazi ambayo imebakia. Katika kila kitu ninachofanya hio wiki nahakikisha nilipanga jumapili kabla jumatatu ifike.

La, mimi sipendi kukimbia kwa sababu kukimbia inafanya ninaumwa na magoti. Kwa hivyo, mimi hupenda kufanya mazoezi ya kutembea. Kutembea ni mzuri sana ukilinganisha na kukimbia. Kukimbia, unaenda kilomita kidogo na unachoka haraka. Lakini kutembea, unaeza enda kilomita mingi na usichoke haraka. Pia kutembea ni mzuri kwa sababu inapunguza mafuta na inapunguza chorestrol na pia inapunguza mpando wa mpando wa damu.

Mimi napendelea shati kwa sababu shati inaonyesha kwamba wewe uko na haja ya kazi. T-shirt inaonyesha kwamba wewe ni mwanafunzi ama wewe ni mdogo na unahitaji kusukumwa sana. Shati inafanya mtu akae msafi na inafanya mtu akae mwenye bidii kwani shati inaashiria kuwa mkubwa. Unapo vaa shati na kuvaa suruari inabadilisha muonekano wako na watu wanakubeba kama kuwa mtu wa maana. Usivalie t shati mbele ya wakubwa wako valia shati ili uonekane kuwa mtu wa thamana na mtu anayeleta faida kwenye jambo ambalo mnalifanya.

Napenda kuenda madukani siku ya jumatatu. Siku ya jumatatu ni mzuri kwa sababu huko madukani. Vyakula ni vizuri kwa sababu vililetwa hiyo siku. Pia siku hiyo ya jumatatu ni siku mzuri kwani watu wengi walienda kazini na wengine walienda shuleni. Kwa hivo hakuna msongamano sana wa watu huko madukani. Siku hiyo.

La, mimi sipendi kusikiza redio kwani redio imepitwa na wakati. Kwa hivyo mimi hutumia mitandao kujua jinsi kunavyo endelea. Redio huleta mawasiliano ama maneno yaliopitwa na wakati na inashinda ikirudia rudia hayo mambo yaliopitwa. Kwa hivyo redio ni kifaa ambacho kimepitwa na wakati. Na hakisaidii kwa sababu huwezi zungumza na anaye leta hiyo maneno kutoka kwa radio. Kwa hivyo mimi sisikizi radio lakini naweza sikiza wimbo kwenye redio.

Kitu ambacho mimi hufanya nicheke ni kuangalia michezo ya huko mitandaoni ambayo huitwa prank. Wakati ninaangalia prank inanifanya nicheke sana wakati wanapomdanganya mtu, jinsi, walivyo, wabaya. Mitandao hiyo huleta ucheshi na mimi hucheka sana wakati nipo nyumbani kwani anayefanyiwa hiyo prank hajui kwamba anafanyiwa ucheshi. Mchezo huo hunifuraisha sana na mimi huongoja kila wakati waweke video zao ili nipate burudani na kucheka kwa sababu ya ucheshi wa video zao za kucheka.

Kinywaji ambacho mimi napenda ni chai. Chai naipenda kwa sababu naikunywa kwa siku mbili, siku mara mbili kwa siku. Chai ni muhimu sana na inanikumbusha wakati nilipo kuwa mdogo. Katika shule ya chekechea, nilikuwa nikibeba chai yangu kwa chupa iliochorwa simba. Nilipenda hiyo chai sana na nilikuwa nikiinywa wa wakati wa chakula cha kati na chakula cha jioni. Mimi napenda chai kwa sababu chai ina kiasiri ya East Africa ama Afrika mashariki. Chai huundwa hivi. Unatia maji kwenye sufuria ya kiwango unachotaka, pia unaongeza majani na sukari. Unawacha hayo maji yatokote pamoja mpaka yapate rangi. Kisha unaweka vikombe ya maziwa ambavyo unataka. Mwishowe hiyo chai ikitokota, unamimina kwenye birika na kisha kuiweka kwenye kikombe. Chai hii unaweza inywa masaa yeyote. Chai hii unaweza inywa na chapati, mandazi, mahamri, samosa na zinginezo. Wakati ninakunywa chai, ninahisi vizuri sana na nahisi kichwa changu kimetulia. Kwa hivo mimi hukunywa chai sana sana, ninapo amka na pia ninapo enda kulala.

Nahakikisha kwamba nahakikishia yule mtu subira na kumueleza kwamba mgogoro huo utakamilika na utaisha. Nampa mtu huyo bega langu la kulilia na kumsaidia kutatua suluhisho hiyo. Pia wakati mwingine mimi hujitolea muda wangu na mhanga kumsaidia kufanya vitu vingine wakati anapo ngangana na mgogoro alio nao. Kwa kufanya hivi, inasaidia kupunguza mawazo kwa vitu ambavyo zingine hawezi wafanya yeye mwenyewe. Mgogoro, ni muhimu sana kusaidiana hapa duniani kwa kusaidiana kwa urafiki na pia kwa jamii yote.

Ningependa kuona maendeleo ya ujenzi wa mashule na pia hospitali. Jamii ninayotoka kuna upungufu sana wa shule za msingi na shule za sekondari. Kwa hivo, ningependa kuona zimeundwa mingi na hivi itafanya watoto wote wapate fursa ya kuenda shule. Kwani, jamii yangu watoto hutembea mbali sana kuenda kutafuta masomo. Pili ningependa kuwe na hospitali inayouza na inayo madaktari. Jamii yangu ikona shida ya hospitali iliyo na madawa na iliyo na madaktari. Shida mingi jamii zangu hupata haziwezi kutatuliwa kwa sababu hakuna daktari na mwishowe mwathiriwa hufa. Kwa hivyo, ningependa maendeleo hayo, mawili ambayo yanamkumba sana sana mwanamke na mtu yoyote alie kwenye jamii yangu.

Kinacho nipa motisha kazini ni wakati ninatia bidii na matokeo inatokea vizuri na nilivyo tegemea. Pia wakati ninaweka lengo na lengo hilo liwe ngumu ama rahisi lengo hilo linatimia. Wakati lengo linatimia inamanisha faida inaongezeka na hivo ninaweza kuvuna maradufu kwenye hiyo biashara. Mimi inanipa motisha kuendelea na kufanya kazi kwa bidii iwe usiku na mchana. Mimi hutia bidii sana ili kupata lengo hizo zangu nilizo ziandika chini.

Kwa kukamilisha kazi kwa wakati, ninahakikisha kwamba napanga kazi zangu hivi. Napanga kazi ambazo ni nzito kuanzia juu na zile zenye si nzito kwenda chini. Pia, napanga kazi ambazo ni za dharura huko juu na ambazo si za dharura huku chini. Hiyo inahakikisha kwamba namaliza hiyo kazi kabisa. Wakati pia kazi inanilemea nauliza usaidizi na kusaidiwa na wenzangu ili kazi isinigombee sana. Pia nahakikisha kwamba ninakaa chini na kutimiza hizi kazi bila kutoka na kuenda kuzurura kila wakati. Kwa kufanya hivi, nafanya kazi yangu inakamilika na inakubalika kwa wakubwa wangu. Ni muhimu sana kufanya kazi kwa bidii na pia kutilia maanani kutilia maanani inafanya hiyo kazi usiirudie tena na tena. Kwa hivyo kufanya kazi na bidii na utilie maanani na upange kazi yako kulingana na masaa yako, ulivyo nayo.

Laa hasha, mimi sipendi kuvaa vipuli sana. Mimi napenda kukaa jinsi nilivyoumbwa na Mungu. Vipuli hufanya mtu akose kukuangalia na angalie sana vipuli hivyo ambavyo si vya maana bali uso wako ndiyo ya maana ama muonekano wako ndiyo wa maana. Vipuli pia hunifanya mimi najikuna kwani nina allergy ya vipuli. Kwa hivyo mimi sivai vipuli kuwe na harusi ama kuwe na kicheko gani. Mimi nakaa hivyo bila vipuli yoyote.

Kinywaji ambacho mimi hupenda kunywa asubuhi ni chai. Chai huniamsha akili yangu kwa sababu ya majani ambayo iko na caffeine. Mimi hukunyua kinywaji hiki na pia kula chakula cha kiasili cha Afrika kama vile viazitamu. Chai ni muhimu sana asubuhi kwa sababu inamsha akili inakupa joto wakati huo wa baridi ili uweze kupambana na siku yako inapoanza. Chai kwa kila jamii huku Afrika mashariki hunywewa kila asubuhi na pia jioni kwa kuteremshia na chakula.

Mimi naoga marambili kwa siku. Mara ya kwanza naoga ni asubuhi ambapo mimi na amka. Nikiamka, naoga ili akili yangu iweze kuamka na pia wa kufanya kazi ya hali ya juu. Sababu ya kuoga asubuhi ni kwa sababu mimi kufanya mazoezi ya kutembea kila asubuhi kabla niende kazini. Mara ya pili ambayo mimi huoga, mimi huoga jioni. Nitokapo kazini ninakuwa na wingi wa jasho na mafuta mwilini kwa hivo inalazimisha kuoga ili niweze kupata usingizi mnono. Kuoga mara mbili inasaidia mwili na inakusaidia kujua mwili wako ulivyo kwa sababu inatoa uchovu na unaweza kuelewa mwili wako vizuri.

Kwa kueka afya yangu kwa mzuri, na hakikisha kwamba napata usingizi masaa nane na kupitisha. Pia na hakikisha kwamba nanywa maji ya kutosha na hiyo maji nanywa lita tatu kuenda juu. Pia na hakikisha ninacho kila nikicha kusaidia mwili wangu wala si cha kudhuru mwili wangu. Na hakikisha kwamba napata kula mboga nyingi na pia matunda mengi. La mwisho, mimi huakikisha kwamba sina msongo wa mawazo na wakati msongo wa mawazo unakuja najaribu kupunguza huo msongo wa mawazo kwa kuchukua muda kando na kufikiria ili niweze kupunguza msongo wa mawazo. Musongo wa mawazo ni mbaya kwa afya ya kila binadamu kwa sababu unaezaleta hatari za mwili kama vile mpigo wa damu na pia presha. Ni muhimu sana kueka afya yako vizuri ili uweze kuona masiku mingi.

Mimi napendelea kukiwa na baridi kwa sababu kukiwa na baridi chakula hakiumii ama hakukui na kiangazi. Baridi naipendelea kwa sababu hata kama kuna baridi unaweza weka joto kwenye nyumba na pia unaweza weka AC kwenye gari. Kwa hivyo baridi mimi naipenda kwa sababu pia inanifanya ninakunywa chai mingi na mimi napenda kunywa chai wakati wa baridi. Kwa hivyo mimi siwezi taka wakati wa joto kwa sababu siwezi kunywa chai na kwa hivyo napendelea baridi sana.

Ndio mimi napenda kuogelea. Napenda kuogelea wakati ambapo kuna joto jingi ama wakati wakiangazi. Kwa kupunguza joto hii, mimi na jamii yangu tunapenda kuenda kuogelea huko pwani. Huko pwani unahisi vizuri unapo ogelea kwa ziwa kubwa kwa sababu maji ni mengi na pia inakusaidia kutoa joto mwilini. Wakati ambapo hatuko pwani, sisi huenda kwa hoteli na kuogelea kwenye swimming pool. Watoto wangu wanapenda kucheza kwenye maji na hivyo mimi huwachukua mara kadha wakati napata nafasi ili waeze kuenda kuogelea.

Mafanikio ya binafsi ni nao thamini kazini ni kueka lengo la wazi. Kwa kufanya hivi, nahakikisha kwamba naweka lengo ambalo ni fupi na lengo ambalo nitaweza kutimiza. La pili, nahakikisha kwamba nimejenga uaminifu na wenzangu na pia walio niajiri. La tatu, nahakikisha kwamba nafanya kazi nzuri na nazingatia ubora wa kazi yangu na nacho kifanya. Cha mwisho, ni kupanga muda. Nahakikisha kwamba nimepanga kazi yangu kwa umuhimu. Naanzia na kazi ambayo ni muhimu na kisha mwishowe namalizia na kazi ambayo si muhimu. Hii inanisaidia nisikuwe na kazi isio nisio maliza.

Mimi napenda kusoma vitabu vya burudani na pia vitabu vya hadithi. Kitabu sana sana ambacho kimenifuraisha, nilicho soma hivi karibuni ni kitabu cha kifo kisimani. Kifo kisimani ni kitabu ambacho kinaeleza jinsi wanainchi hupitia thulma kutoka kwa sirikali. Kwa hivo, kitabu hiki kime nifunza funzo kubwa ya kujua na kuona jinsi walio juu wanavyo tulungu walio chini. Kitabu hiki kina hadithi mzuri ambayo huisha kwa machozi lakini kina mafunzo mengi.

Waandishi wa kitabu ambaye napenda ni kithaka wamberia. Kitaka wamberia na mpenda kwa sababu ameandika kitabu ambacho na kipenda sana. Kitabu hiki huitwa kitabu cha kifo kisimani. Kitabu hichi kiko na muhusika ambaye ni mtemi mbonoko ambaye ana muua muelusi. Kitabu hiki kina achiria jinsi watu wadogo huthurumiwa kwenye inchi. Kitabu hiki kina mafunzo mengi na pia kina wonyesha jinsi mtu anavyo kufa kwa kifo tatanishi wakati serekali inaingilia maisha ya mtu.

Chakula cha jadi ambacho mimi nakipenda sana ni chakula cha jadi cha kiasili ya kikuyu ambacho kuitua mokimo. Chakula hii uwandaliwa kwa kuchonga viazi nyingi. Viazi hivi unavichonga na kuviosha na kutayarisha na kisha kweka kwenye sufuria. Unaweka maji iwe sawa na viazi zinavyo toshana. Pili, unatafuta maindi yaliyo mepesi, yaliyo mabichi, unaongeza kwenye viyazi viyako. Unawacha viyazi hivi vitokote na kuiva. Wakati vinaiva, unaondoa maji yaliyo bakia na kumimina kwenye blender matawi ya malenge yaliyo chemushwa. Matawi hiyo ya malenge unaimimina huko kwenye zile viazi na mahindi na kisha kubonda na kuhakikisha iyo mchanganyiko inachanganyika na viazi viyote vinabondeka. Mukimo hukuliwa kwa stew ya nyama, samaki, nyama ya ngombe, mbuzi, kuku na kila proteini ambacho unaweza pata. Chakula ya mukimo ni chakula mzuri sana na kila mtu anafaa aonje chakula hiyo.

Mimi napenda paka. Paka mweupe awe na madoa nyeusi. Paka ni mnyama mzuri sana kwani paka ukimlea kwako nyumbani hakutakuwa na viumbe vidogo vidogo kama vile nyoka, mende na panya. Wanyama hao wanaogopa paka sana na kwa hivyo atakama paka hata wala watapotea kabisa. Paka ni mnyama mzuri kwa sababu anapendelea watu. Paka hawezi kubweka na hawezi kugwara mtu. Paka pia nampendelea kwa sababu paka ni msafi sana. Huwezi pata paka akiwa mchafu. Paka pia nampendelea kwa sababu hana mahitaji mingi. Na wakati ninaponunua chakula ya paka, haiko beinafu na pia paka anaweza kuila hata chakula ni nayo yanda uko nyumbani.

Mimi napenda kufanya kazi na wengine. Sababu ya kupenda kufanya kazi na wengine ni kwa sababu wakati kuna tatizo gumu, matatizo hayo, tunaweza kufanya au kuchemusha bongo pamoja na kujua suluhisho. Kufanya kazi kama timu, mzigo watatizo unangukia watu wote nayangukii mtu moja binafsi. Kufanya pia kazi kama timu inaleta mfanikio mazuri na hivo kazini inaleta faida kubwa. Pia wakati mnafanya kazi kama timu inasaidia mahusiano yako na wafanyikazo wenzako iwe mahusiano mzuri. Kufanya kazi kama timu ni mzuri sana kwenye kampuni.

Kwa kawaida, mimi nalala masa nane kuenda juu. Hivi ni kwa sababu nahakikisha, ninamuka mapema na kufanya juhudi zangu, kazini mapema na kumaliza mapema. Kwa hivyo, mimi hurudi nyumbani mapema, kutarisha chakula cha jioni, kukila na kuoga, nakisha, nafanya kazi kidogo na kuelekea kulala. Kulala mapema inanisaidia ilikuweza kwa muka kesho nikiwa nahisi niko freshi. Kwa kulala masa mzuri inanisaidia pia kia afia ili nisiwe na mzongo wa mawazo. Ina nisaidia pia kueka hali yangu ya afya kuwa mzuri kwani usipolala mzuri unaeza kuwa na magonjwa mbalimbali ya kiafya.

Ndiyo, mimi napenda kukula popcorn wakati wakujiburudisha. Wakati wakujiburudisha ninapo angalia filamu ninayo ipenda, mimi hupenda kula kitu wakati huo. Na wakati huo, mimi hukula popcorn. Popcorn inaeza kuandaliwa virahisi sana. Unaweza kununua lakini pia unaweza kuanda nyumbani. Unaenda dukani unanunuwa mbegu za popcorn na unapofika nyumbani tia mafuta kidogo kwenye sufuria au pani yako na ongeza chumvi ya kuonja ya jinsi unavyo taka. Baada ya mafuta kushika moto na hiyo chumvi, tia zile mbegu zako za popcorni kwenye hiyo sufuria au pani yako. Kisha funika. Ipe dakika mbili au tatu hivi na zile mbegu zote stakuwa zimekua popcorni. Jiburudishe kwa familia na jamii yako kwa hiyo popcorni ambayo ni mzuri na nifreshi kabisa.

Naenda mahali kwa ibada mara moja. Na hiyo mara moja ni siku ya jumapili. Nafanya hivi kwa sababu siku za wiki zinginezo nipo kazini ama niko kwenye shugli zingine za kushugulikia jamii na watoto wangu. Kanisani mimi huenda jumapili saa tano hadi saa saba mchana naburudika na waimbaji wenzangu na kuingia kwenye kwaya na kujifunza nyimbo mpia za kanisa. Napenda sana kuenda kanisa iyo siku ya jumapili.

Changamoto kubwa ambayo mimi hupatana nayo kazini ni mawasiliano. Mawasiliano inakua ngumu wakati wafanyikazi wako mbali na kazini. Mawasiliano ni muhimu sana kwa mara kwa mara kwa watu ambao wanafanya kazini pamoja. Changamoto hii inaleta shida kazini kwa sababu kusipokuwa na mawasiliano hakutakuwa na maelewano kazini. Lakini changamato hii sisi hujaribu kuitatua kwa kuongea kwenye Whatsapp ama pia kutumia Skype. Kuongea kwenye Whatsapp sisi hutengeneza vikundi kubwa za wafanyikazi kazini ili waweze kuzungumziana na kuelezeana mada ambazo ni za kazi.

Mtaa ninaoishi naupenda kwa sababu mtaa huu ni mtaa uliotulia na mtaa huu uko na majumba ambayo ni ya kibinafsi na huna nyumba nyingi ambazo ni za kupanga. Mimi napenda kuishi mtaa ambao hauna msongamano mwingi wa magari na hauna watu wengi ambao wanasongamana kwenye madukani na pia kwenye barabarani. Mtaa ninaoishi pia mazingira ni safi sana na pia wenyeji wanajaribu sana kuweka mazingira ya usafi kwa kuondoa, uchafu na kuchoma taka. Pia wanajaribu kupanda nyasi na kukata nyasi iliomea sana. Mtaani ninaoishi naupenda sana na nitaendelea kuhishi hapa. Miaka mingi ijayo.

Ndio, nimewahi kusafiri kwa ndege, lakini safari hiyo haikunipendeza sana. Safari hiyo ilikuwa inachukua lisaa limoja na nusu. Na wakati ndege ilipaa huko juu kabisa kwenye anga, ikipata mawingu inacheza na kulia nikama inakanyaga matope. Hilo lilinifanya nisikie kizunguzungu sana na nikashikwa na wasiwasi. Mimi sikupenda safari hio ya ndege kwa sababu ya mlio wa ndege wakati unapopita mawingu nyingi, ama wakati kunanyesha na pia wakati kuna hali mbaya ya hewa.

Simu yangu naitumia wakati mwingi sana. Kwa siku naezatumia simu yangu masaa nane na kupichiza. Simu yangu naipenda kwasababu nisaidia kwa mwasiriano kila siku. Programu ambazo zimo kwenye simu yangu ambazo nizamuhimu sana ni programu kama vile WhatsApp na TikTok na pia Gmail. Programu hizo zina nisaidia kuburudika na programu kama ya WhatsApp ina nisaidia kwa kuzungumza na ninao wapenda na pia kuzungumza kazini. WhatsApp inaweza kukusaidia pia kwa kuzungumza na watu wa vikundi kama vile vya kanisa na vikundi kama vile vya mchango. Kwa hivo, Whatsapp inaeza kufikia watu mbali mbali na ni programu nzuri sana. Gmail mimi hutumia kwa kupata barua pepe kutoka kazini. Hii inanisaidia kutatua mashida ambayo yanatokea nikiwa mbali kutoka kazini ya nayo hitaji mazungumzo ama kuongea. Hii inanisaidia sana hiyo programu. Simu yangu ya kwanza nili nuliwa nikiwa katika kidacho cha pili na simu hiyo ilikuwa ya mundo wa Nokia. Simu hiyo niliipenda sana kwa sababu iliniwezesha kuandika barua pepe kwa marafiki zangu wote wachuoni. Jinsi ninavyo wasiliana ama inavyo nisaidia maisha ni mwangu inaniwezesha kuongea na jamii na marafiki zangu walio mbali na pia inaniezesha kuongea kwa simu na watu ambao niwa familia yangu ambao hawezi kuandika. Simu ni muhimu sana kwa maisha yangu na ninapo henda kulala mimi huizima simu yangu ili nieze kupata masana nane ya usingizi na kuamka kesho nikiwa na burudani kabisa.

Chakula kitamu ambacho mimi nakipenda ni chakula cha pilau. Pilau ni chakula kitamu sana na chenye radha mzuri sana. Pilau huandaliwa hivi. Pilau unaeza kuiandaa kwa kueka proteini yeyote unayopenda. Pilau ambayo mimi hupenda ni ilio na nyama ya mbuzi. Haya, tunatengeneza hivi. Chemsha nyama yako kwenye sufuria na uhakikishe imekua nyepesi na yenye laini sana. Kisha iyeke kando. Weka sufuria nyingine na uweke kitungu mbili au tatu hivi. Wacha kitunguu yako iive kabisa na ibadilike rangi iwe brown kidogo. Kisha mimina ile nyama yako ambayo ni ya mbuzi uliopika, hakikisha kwamba imetokota inacha au kuchanganyika vizuri na hiyo mafuta na kitungu na hiyo nyama yako ya mbuzi. Wakati huu sasa unapofika, tilia pilau masala kwenye hiyo mchanganyiko wako, weka royco cube na pia weka garlic na uweke ginger. Pia unaweza weka garam masala ambayo husaidia kwa kuonjesha pilau vizuri. Koroga kabisa na uhakikishe viungo hivi vimechanganyika vizuri na hiyo nyama yako na kitunguu. Mwishowe unaweza kueka mchele kiasi ambacho ulikuwa unataka. Changanya mchanganyiko huu kwenye mafuta hayo na nyama hiyo. Hakikisha kwamba mchele umechanganyika vizuri na huo mchanganyiko. Tia maji yako ilio kuwa kwenye ile nyama ulichemsha ambayo ni supu kwenye huu mchanganyiko sasa. Angalia na uonje kama chumvi yako imeshika na mwisho iwache dakika kama kumi natano hivi kwenye moto wasawa ili iive. Ikisha iva pakua kwenye sahani yako na enjoy pilau yako tamu.

Kutoka dirishani mwangu, ninaweza kuona majengo ya nyumba za watu binafsi, naweza pia kuona miti na mimea mbalimbali kama vile maindi na mharagwe, na pia ndizi. Pia naweza kuona mto, na pia naona wakulima ambao wanapanda mboga. Wakati mimi utazama uko inje najionea mambo mingi na siku muhimu sana ambawo mimi upenda kuangalia ni siku ya alhamisi wakati watoto huendesha baisikeli zao inje na kushindana kwa wakubwa na wadogo. Hakuna kitu hubadilika sana, misimu inapo badilika kwa sababu mahali ninapo ishi kuna mto. Na hivyo uo mto utumiwa kumuagia chakula na mimea na hivyo mandari hubakia mazuri sana. Mimi nahisi amani na nahisi furaha wakati inapoangalia inje mwa dirisha yangu. Kwani najua hapa ndipo ninapenda kuishi na nidaishi kwa miaka mingi.

Ndiyo, naweka picha zangu kwenye mtandao kwa sababu napenda kuona zikiwa kumbu kumbu kwa miaka itakayopita. Picha zangu kwa mtandao zangu binafsi naweka kwa sababu napenda kujikumbusha jinsi nilivyo sherehekea siku ambazo nimeweka. Napenda kueka picha ambazo nimepiga kwa mfano za siku ya kuzaliwa, siku ya harusi na siku zote za furaha. Mimi hupenda kueka kwa sababu ni kumbukumbu kwa maisha yangu na wengine walio karibu nami.

Wakati nipo mapumzikoni nahakikisha kwamba nimeenda wakesheni mahali mbali na mahali hapo nahakikisha kwamba simu yangu ya rununu na izima na kompyuta yangu ya kazini na iweka kando. Nahakikisha kwamba naenda kuogelea na kujuvinjari kwenye ziwa. Nahakikisha pia naenda na kuota jua na kuenjoy mandari ambayo yako karibu na mimi. Hii inanisaidia kupata mapumziko ninayo hitaji na ninapo rudi huko mjini najipata niko na nguvu ya kufanya kazi ambayo niko nayo.

Ndio, mimi napenda kuoga kwa maji ya moto sana. Maji ya moto inaondoa chafu yote, mafuta na jasho yote kwenye mwili. Kwa hivo, unapooga na maji moto unangara kweli kweli. Maji moto pia inasaidia kutoa uchovu na kutoa mabaya kwenye mwili. Maji ya moto ni muhimu sana wakati unaoga kwa sababu pia inakusaidia kukinga mwili wako kutoka kwa marathi yanayo tumbana na baridi. Wakati unaoga na maji moto huwezi shikwa na magonjwa kama vile ya pneumonia kwa sababu pneumonia inapenda kushika wakati unaoga na maji baridi.

Ndiyo, mimi napiga kura. Kila baada ya miaka tano, mimi nahakikisha kwamba naenda kupiga kura ili niweze kuchagua kiongozi ambaye ninamtaka ama ninamthamini. Kwa sasa na miaka niliyo nayo, nimechaguana mara nne hivi. Uchaguzi wote nilioenda, umekuwa uchaguzi wa usalama na uchaguzi wenye usawa. Wakati napopiga kura, tunapiga foleni kwa kuangalia majina yetu ya mwisho. Jina lako kama la mwisho zinaanza na alfabeti A, unasimama kwenye watu walio na A. Kupiga kura inasaidia sauti yako kusikiza na mimi nahimiza watu wote wajitolee walipo na wapige kura ili sauti yao isikike.

Kwa kujiandaa kwa mkutano nahakikisha kwamba nimeandika ajenda zote za mkutano huo chini ili ninapofika mkutanoni tusiongee vitu ambavyo hazijapangwa. Nahakikisha pia nakumbusha wafanyikazi wenzangu mkutano ni wasaa ngapi ili kila mtu aweze kuhudhuria mkutano huo. Pia wakati napoenda mkutanoni nahakikisha kwamba nachukua kalamu na kitabu ili kuandika mazungumzo ambayo yatakayozungumzwa kwenye mkutano ambayo ninaweza kusahau wakati nitakapo toka mkutanoni. Naandika pia point ambazo nigetaka kuongeza wakati wenzangu watakapokuwa ili tuone na tuwasiliane nao kuona ama point nitakazoongeza ztakua za maana na kufaidi kampuni.

Ninapendelea kuvalia suruari kwani suruari huniwezesha wakati ninafanya mazoezi yangu kwenda kwa hatua kubwa kubwa. Inaniwezesha pia kufanya mifumo ya mazoezi ambayo inahitaji kujirefusha na kujifupisha. Kwa hivyo ninapovaa suruari inanikinga kwa vitu nyingi sana. Suruari ni mzuri sana wakati unafanya mazoezi na hata pia wakati unafanya kazi mahala ambapo unahitaji kutembea kwenye nini mahali mbali.

Ndio, mimi napenda kujaribu vyakula vipya. Vyakula vya tabaka tofauti tofauti. Inanisaidia kujua jinsi hao watu chakula yao ilianzia. Napenda pia kujaribu chakula za watu wa dini kama zinginezo kama vile dini ya kiislamu na dini ya kiarabu. Chakula ya hizo dini mbili hukua imewekwa mchanganyiko wa viungo vingi sana. Kwa hivo unapokula unahisi umeonja viungo vingi. Chakula pia ya kiamerika napenda kuonja kwa sababu chakula hiyo pia inatamaduni za kiamerika ambazo sizijui.

Wasilisho ni muhimu sana kwa kampuni. Kwani inapea kila mfanyikazi muda wa kujieleza. Wasilisho ulio na vitu vya kuvutia kama vile grafu na chati. Huvutia sana na huonyesha vizuri mfanyikazi unaowaeleza jambo ambalo unajaribu kuwaeleza. Wasilisho huonyesha jinsi soko ilivyokuwa, hasara iliyokuwa na faida pia iliyokuwa. Wasilisho inafaa kufanywa mara kwa mara kazini.

Harufu ambayo mimi naipenda ni harufu ya vanilla. Vanilla ninaipenda kwa sababu harufu hiyo unaeza itumia kupikia pia inatumika kwenye manukato. Mimi napenda kutumia vanilla kupika au kuandaa keki. Keki inakuwa na hayo manukato ambayo inanukia vizuri. Pia napenda kutumia manukato yaliyoongezwa vanilla na jazmini huko ndani. Vanilla unapoinusa, inakupa, amani, isiyo na kishindo. Vanilla ni harufu yenye kutumika duniani kwa vitu vingi sana. Kwa hivyo mimi napenda vanilla kwa kila ninachofanya sana sana kwenye kupika keki.

Mara nyingi asubuhi mimi hukula chapati au mandazi. Pia mimi hupendelea kukula viazi tamu na pia mahindi ya kuchemshwa. Mimi napendelea vitu ambavyo vimepikwa nyumbani na vilivyo andaliwa na vitu ambavyo na viona. Asubuhi ni muhimu sana kwani unaitaji nguvu ili kubeba mwili yako siku mzima. Kwa hivyo asubuhi inabidi ukule chakula ambacho kitashikilia mwili. Chakula hicho lazima kiwe cha kiasili ya Afrika ili kieze kushikilia tumbo yako.

Mimi napenda kula wali. Napendelea wali kwa sababu uko na ladha kuliko ugali. Wali unaezaliwa na vitu vingi sana. Wali unezaliwa kwa mboga. Wali unezaliwa pia kwa samaki. Unaezaliwa kwa nyama ya ng'ombe, nyama ya mbuzi, nyama ya sungura, nyama ya nguruwe. Wali unaezapikwa kwa njia nyingi sana kwa sababu pia wali unaezapikwa kama pilau na pia unaezapikwa na wachina kama fried rice. Kwa hivo wali ni muhimu sana na unaezapikwa duniani kwa njia nyingi sana na mahali popote uendapo duniani utapata watu wote wanala wali.

Kinywaji baridi ambacho mimi hupenda ni kinywaji cha kampuni ya Coca-Cola ambacho ni Coke. Napenda kunywa kinywaji hiki wakati kimetoka kwenye jokofu na kiko baridi na iwe wakati wa baridi wa jua nyingi. Kinywaji hiki kinanitoa kiu na kinafanya nihisi mwenye bidii na mwenye nguvu sana. Kinywaji hiki napenda kukitiremusha na kunywa wakati ninapo kula chipsi. Kinywaji hiki kinapendwa duniani kote kwa sababu kinalatha malumu duniani kote. Hakuna kinywaji ambacho kinaonja kama coke. Kwani coke ikona latha specially iliyonae.

Napendelea jioni kula ugali kwa mboga ambayo ni ya kienyeji ama kiasili cha Afrika. Pia napenda kuongeza protini kama vile nyama mayai ama nyama ya mbuzi. Ugali ni mzuri kwa sababu hautahisi nja usiku wote na utarudisha nguvu mwili wako kwa nguvu uliopoteza siku mzima. Ugali ni mtamu sana na unatoka kwa kusiaga mahindi na kuupika kwenye maji moto. Ugali unaliwa sana sana huko Afrika mashariki ambapo watu wanagundua utamu wa ugali.

Ujuzi ambao ningependa kupata ni ujuzi wa kutibu watu. Ujuzi huu ungenisaidia na kusaidia jamii yangu ambayo ina uhaba wa ujuzi wa madaktari. Ujuzi huu ni muhimu kwa sababu ningesaidia watoto, wadogo na wazee. Ujuzi huu sijawai kujifunza lakini ningetamani sana kujifunza. Ningependa kuenda shuleni kuu ili nijifunze kufanya ujuzi au kuwa daktari wa kutibu watu wagonjwa. Wakati ninapoona wenzangu wakitibu wagonjwa, ninahisi furaha kwa sababu wanaeza kutatua shida za watu ambayo walio na maumivu mingi na mashida nyingi ambayo hao hawaielewi.

Mimi napata ama nangoja barua pepe mara nyingi sana kwa siku. Barua pepe hunisaidia kwa kupata mawasiliano ya haraka ama dharula sana. Baruapepe ni muhimu sana kwa mwasiliano wakati upo kazini na pia wakati unapo wasiliana na wafayikazi. Barua pepe ni jinsi ya kutumia watu wengi maneno ambayo unataka ifikie watu wengi kwa haraka sana. Barua pepe inarahaisisha mazungumzo kwa sekunde kidogo ambayo ingekuwa kwa masaa mingi.